Na mi hupenda kuimba kwa maana kuimba hutuliza akili na pia ni burudani na kwa watu mwingine ya mimi hupenda kuwa msanii kwa hivyo unaweza kujihimarisha kwa usanii kumana inalipa hivyo kuweza kuhikidhi mahitaji yangu.

Hizo za English. Lengo langu kuu kazini refu ni.